Mimi huwa na charge simu yangu mara moja tu kwa siku. Simu yenyeye ni mpya bado ni mpya betri ikona nguvu kidogo. So ni kiicharge mara moja ina last hata up to kitu ishirini na nne hours hivi. So si charge mara mingi sana ni mara moja tu kwa siku na hiyo na i charge usiku.